Ninadumisha afya njema kwa kufuata utaratibu rahisi. Nina jaribu kula mlo wa kawaida na kuchagua vyakula vinavyo nipa nguvu. Na ninahakikisha kwamba ninakunya maji kwa wingi na yakutosha kwa siku nzima. Hata mazoezi mepesi ya mwili kama vile kutembea na kujinyoosha hunisaidia kufanya kazi kila siku na pia mazoezi ya kujistarehesha baada ya kupumzika. Pia ninazingatia kupata usingizi wa kutosha kwa sababu husaidia mwili na akili yangu kupona na kupumzika baada ya siku.